Bila shaka naeza sema kwamba mimi husikiza sana muziki wa aina ya hip hop, manake mimi pia binafsi mimi ni msanii, na katika pilka pilka zangu za usanii, huwa natengeneza nyimbo za hip hop pia. Sina uhakika nyimbo za hip hop zaitwaje katika lugha ya Kiswahili, lakini natumahi bado yaitwa tu hip hop. Na ikiwa kuna jina ambalo muziki huo unaitwa katika kiswaili nitafanya utafiti wangu. Alafu nitajielimisha kwa hilo lakini nasikiliza hip hop kwa wingi.

Bila shaka napenda kujifunza kuhusu historia. Sio tu historia ya nchi yangu, bali pia historia ya familia yangu. Manake ukishajua historia yako, unakuwa mtu ambaye anaelewa alipotoka kimaisha na pale ambapo historia ya familia yake ilianzia ili uelewe pia wewe kama mtu vitu vipi ama kitu kipi unafaa kutilia maanani zaidi ama unafaa ubadilishe makosa yapi na unafaa ufanye kipi tofauti ili maisha yako yawe tofauti na wale walikuwa kabla yako katika familia kwa hivyo ndiyo, ninapenda sana kujifunza kuhusu historia. Kila aina ya historia.

Bila shaka, starehe yangu ya kupendezwa ni kuenda katika tamasha za kuonesha mitindo ya kimavazi. Ninapenda sana kuona mitindo ya kimavazi sana sana mitindo ya kutoka afrika kusini si afrika kusini samahani mitindo ya kutoka Afrika ambako mimi nimetoka Kenya, Uganda, Tanzania wakaazi wa huku ama mafashonista wa huku huwa wanatia bidii sana kuonyesha mitindo ya kifahari sana na ya kupendeza kwa hivyo hiyo ndiyo starehe yangu inayonipendeza zaidi.

Bila shaka napenda kuangalia nyota, sana sana usiku wa manane ambapo kuna giza totoro nje halafu nyota ni nyingi huku nje. Kuna nyota ambayo huwa inaitwa kwa kizungu shooting star ambayo watu huwa wanasema ukinena jambo lolote ukiona nyotabhiyo jambo hilo litakuja kutendeka kwa hivyo mimi ni mtu ninayopenda sana kuangalia nyota usiku. Nimeangalia nyota kwanzia nilipozaliwa ama kwanzia nilipofahamu kwamba vile viumbe ambavyo viko huko juu ni nyota. Kwa hivyo ndyo ninapenda kuangalia nyota.

Katika maisha yangu ninaeza sema kwamba mimi huwa ninapiga picha karibu kila siku kwa kutumia picha yangu ya mkononi simu ya mkono una piga picha karibu kumi kumi na mbili ata saa zingine huwa zinafika ishirini kwa kutumia simu ya mkononi lakini tukiongelea zile picha ambazo zimepigwa na mtu ambaye anajua kupiga picha kabisa, pale penyu unaenda studioni, unapigwa picha zako, wanakurekebishia makosa, kisha wanakutumia kwenye simu yako. Hizo huwa ninafanya mara mbili ama mara tatu kwa mwaka moja lakini kama ni kupiga tu simu za picha za simu huwa nina piga mara mingi sana kila siku, karibu kila siku.

Nafikiri nilikuwa nimejibu swali hili hapo awali, lakini ninafuraha kulijibu tena. Wakati jua ni kali huwa ninapenda kuogelea sana sana kwenye maji baridi. Kwa sababu hakuna kitu ambacho huwa kinanifanya nihisi vizuri sana mwilini kama kuingia kwenye maji baridi wakati wa jua kali. Huwa ninahisi vizuri sana. Nikienda kuogelea baharini ama kidimbwi cha maji, mahali tu popote ambapo maji yako mengi, ninapenda sana kujitupa ndani ya maji hayo ili kupoza mwili kutoka kwa joto kali ambalo linaletwa na jua. Kwa hivo huwa ninaogelea sana wakati wa jua kali.

Kwanza kabisa huwa ninapenda kuangalia mchezo wa soka na timu yangu ninayoipenda zaidi ni Manchester United. Na nilijaribu sana kushiriki katika mchezo huo nilipokuwa mchanga lakini nikakuja kujua kwamba mimi. Sijui sana kushiriki katika mchezo huo lakini ninapenda sana kutazama. Na sababu ninayoipenda ni kwa sababu nilizaliwa katika familia inayopenda kutazama soka. Na mchezo wa kushangaza ambao niliwahi kutazama ni mchezo wa kupigana makofi na nilikuja kujua kwamba watu huzabana makofi halafu wanashinda hata hela wanashinda hata zawadi nyingi kubwa kubwa nilishangaa sana. Na ninapenda kutizama michezo kwenye runinga yangu huwa tuna decoda aina ya DSTV ambayo tunatumia kuona michezo aina hiyo. Na wakati ninapotazama michezo hii huwa ninahisi furaha na ninahisi kwamba baba yangu aliyeaga bado yuko na mimi kwa sababu yeye ndiye aliyenifunza kutizama na kuenjoy mchezo wa soka.